Mimi ningependa kumpa ushauri mtu anaye anza kazi ya kwamba awe mtu aliye na bidii na pia akue mtu mwenye heshima na mchapa kazi. Hii ni kwa sababu anapotia bidii katika kazi yake huwa inakua rahisi kushirikiana na wale ambao anafanya nao wakazi. Hasa mkubwa wake ama mwenye mamulaka pale kazini.

Mimi huwa nashugulikia muda wa mwisho kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, kama kuna kazi ambayo nilikuwa naifanya, huwa natumia fursa hiyo kupitia hiyo kazi. Ili, kuhakikisha ya kwamba, nimefanya kazi kwa umakinifu na pia hakuna makosa yenye inawezapatikana kwa hiyo kazi. Pia, huwa nahakikisha ya kwamba, kazi imefanyika kwa ubora wa hali ya juu.